Jamii ya mnyama ninayetaka kumfuga ni mnyama anayekula majani. Tunaita herbivores, kwa mfano, ng'ombe, mbuzi, kondoo siri, hao ndio wanyama ambao napenda kuwafuga. Lakini wanamwonekano wa manyoya na miguu minne wote hawa. Kwa hiyo, hao ndiyo wanyama ambao napenda kufuga. Lakini tabia zao, wanapenda, ni wastaarabu, kuwa wapole, lakini pale ambapo wanawauzi wanakuwa wakali. Lakini kitu ambacho wnafanya kunichekesha ni pale ambapo kucheka. Lakini napenda kufuga wanyama pori kwa sababu wanapotea wakati siku na wanazidi kwenda. Wanakuwa wanawindwa na majangili, kwa hiyo wanafanya kufuga hili. Niendelee kuwatunza, waendelee kuwepo, nisiweze kupotea kutokana na kuwindwa ama mwindaji haramu kutokana na majangili.

Wakati wa mapumziko kazini napata muda wa kupumzika, muda wa kupata maji, muda wa kuangalia kipi nimefanya sahihi tangu nimeingia kazini na kipi zijafanya sahihi tangu nimeingia kazini. Kwa hiyo, wakati wa mapumziko ni muda wa kuangalia yote ambao nimefanya kwa sahihi na yote ambao sijafanya kwa usahihi. Na yote ambao sijafanya kwa usahihi nitafute njia ya kuyarekebisha ama namna ya kuyafanya yawe sahihi. Na yote mbao nimefanya kwa usahihi na hakikisha kwamba naendelea ama naongeza ufasaha kwenye kuyafanya niendele kuyafanya kwa usahihi kila siku.

Jambo la muhimu kwenye dini kwangu ni majitoleo ya watu kwa watu ambao wanaohitaji ama vitu ambavyo vinahitaji kwa mfano, wafungwa, kwa mfano, watato yatima, kwa mfano, wagonjwa, kwa mfano, wajane, kwa mfano, watu wazima, wasiojiweza, nasemea watu ambao umri umekuenda kwa hiyo. Hio ni jambo ambalo kwenye dini, mimi nalipenda kwa sababu ni zaidi ya ibada, ni zaidi ya kuenda kanisani, ni zaidi ya kuenda msikitini, ni zaidi ya kuenda kwenye tempo, ni zaidi ya kuenda kwenye kasri kwa hiyo, kusaidia watu wenye mitaji, kujitoa kwa watu ambao wanawahitaji kwa wakati huo, ni zaidi ya ibada.

Mimi ningependa kujifunza kitu kipya kwa mfano matumizi ya AI lakini pia matumizi ya vitu mbali mbali ikiwemo spread sheet Microsoft Excel, Microsoft Word ndio vitu ambavyo napenda kujifunza ili niweze kuboresha kazi yangu ama niweze kuboresha matumizi ama uhifadhi wa data nikiwa kazini kwangu.